Wakati wangu wa mapumziko ya mchana, natumia huo muda kuangalia simu na pia kujibu mawasiliano pia natumia wakati ule kula na kunywa maji kisha kuongea na marafiki kazini.

Tunda linalonipendeza sana ni tunda la embe na lipenda sababu ni tamu na pia lina shibisho. Ni tunda ambalo ninaweza kuila ilivyo ama ikiwa katika juisi. Ni tunda pia linalo patikana kwa urahisi.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni mtandaoni, ilikuona watu wengine wanavyo ona jambo ama kufikiria jambo. Inanipa wakati wakuona maono tofauti, lakini pia inanisaidia kutengeneza maoni yangu mwenyewe.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa sana sana kwa sababu ni lugha inayotumika hapa Afrika Lakini pia ninaposikia mtu akiongea unasikia ni lugha tamu na yenye maneno tofauti kuliko tunayojua katika lugha zangu za kawaida.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na pia mito. Ziwa ni nyingi, maziwa ni mingi katika Kenya. Kuna mfano ziwa naivashwa, nakuru na pia bara hindi. Ninafurahia kuwa karibu na haya maziwa.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri kulingana na mimi ni sifa ya ukarimu na pia ujuzi. Ukarimu ni muhimu kwa sababu unaonyesha unawafikiria watu, lakini pia ujuzi ni muhimu ili uweze kutekeleza jukumu ulilopewa.

Ndio, nimewahi kulima, nililelewa katika eneo ambalo ukulima ni jambo la kawaida, Kuna ukulima mwingi kutoka wa vyakula, hadi wa mimea mingine inayouzwa kama vile majani ama kahawa.

Ninaenda mahali pa ibada mara mara moja kwa wiki Ninayatumikia dini ya ukristo ambapo tunaenda kanisani kila jumapili ambapo tunapatana kuswali na pia kujuliana hali.

Ninahifadhi pesa kwa kuhakikisha kwamba ninapopata pesa, ninaondoa pesa ya kuhifadhi kabla ya kabla ya kuondoa pesa ya matumizi inahakikisha kwamba ninapohitaji pesa ama ninapokuwa na jambo mpya, ninamahali pakupata.

Kwa kawaida siku yangu inaisha maithaa ya saa moja, saa mbili, jioni. Ninapojitayarisha kula chakula cha jioni. Baada ya kula chakula cha jioni ninapumzika kwa kuwochi filamu au muvi. Kisha baada ya kumaliza muda kama saa nne napiga mswaki, kuosha uso, na kwenda kulala.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani, kazi za nyumbani kama vile kusafisha, kutengeneza, na pia kuimarisha tu mazingira ya nyumbani. Naipenda kuifanya mwenyewe kwa sababu inaniwezesha kutengeneza jinsi ninavyopenda mwenyewe.

Manthari mazuri kabisa ni liyoona, ni manthari ya upeo wa bahari, ni manthari yanayo nipendeza mimi kwani sababu si kwa kawaida na pata kuyaona, pili ya napumzisha na pia kufurahisha macho na akili.

Nina pofurahia kuwa nyumbani Nina kaa na familia yangu kujulia na hali na kuongea na pia kwa kushiriki katika kula na kutazama pingine filamu au movie na pia kucheza na watoto.

Mchezo ni naoupenda katika olimpiki ni michezo ya riadha. Sana sana mbio ndefu kutoka mita elfu kumi hadi mbio za marathoni. Hii ni kwa sababu wa Kenya na watuwa nchi yangu wanafanya vizuri katika hii mchezo na naupenda kuwafuatilia.

Chumba ninachokipenda nyumbani, ni chumbani ninapolala Hii ni kwa sababu ni mahali ninapopata mapumziko na pia kupata kuwa na nafasi iliyo yangu, peke yangu Ninaipenda sababu ila kando na kupumzika pia napata nafasi ya kuweka vitu zangu pekee yangu.

Napenda asali, napenda kuila ikiwa kavu, pia naipenda kwa kupakia kwa mkate, lakini na pia ninaitumia kwa kupikia kama vile kuna kupika nyama, ni kiungo kizuri, chinachofanya chakula kwa kitamu.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, ninabebea mkoba ya kubeba mzigo ninayonunua. Huu ni mkoba, uliotengenezwa kwa material ambayo sio ya plastiki. Na pia ninabebea chupa ya kunywa maji ili ninaponunua maji ama ninapo ili nisitumie chupa ya kutumia mara moja ya plastiki.

Ingawa sipendi kuzungumza sana kuhusu siasa ni jambo ambalo linajileta na mara nyingi linakuelimisha kuhusu watu wanavyo ona ulimwengu na dunia Kwa hivyo ninasikiliza na pia kuchangia katika mchakato ya kuongelea siasa.

Nina yalinda mazingira kwa kutotupa taka ovyo ovyo na pia kupunguza utumizi wa plastiki Pia ninayachunga mazingira kwa kutumia besikeli ama kutembea inapoweze kana.

Njia ninazo zitumia kupumzika ni kama vila kufanya mazoezi kwa njia ya kuenda gym kukimbia ama kutembea Pia kwa wa kutazamafilamu au movie na pia na kwa kuburudika na marafiki na familia.

Ninawapendelea mbwa kwa sababu wana moyo mzuri na pia wanamuelewa mwanadamu, unaeza kumtuma, unaeza kucheza naye, na pia anakupa usalama wakati uko hatarini.

Ninakoishi kuna baridi kwa hivyo napendelea baridi ile tu kwa kiwango kidogo Kwa sababu inawezesha mtu kutembea nje na pia kushinda nyumbani kuliko na joto.

Nina kumbu kumbu nyingi za kutoka utotoni, nitakayo kupa sasa hivi, ni safari tuliofanya tukiwa watoto shuleni, tulienda safari ya kupelekwa mjini, ilikuwa ya kipekee kwa sababu kuwekwa wingi wetu ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza tuliona jiji, kisha tukapelekwa kwenye mbuga la wanyama na pia kwenye kiwanja cha ndege.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kupata madaraka na pia kuongezewa na kuongezeka na kazi ili niweze kuafikia kitengo nilichotaka cha kukuwa mkubwa kazini.

Ninapendelea kunyoa ndevu sana sana kwa sababu zinapomea zina uwasho kidogo na pia kwa mazoea nile mezoea uso ulio msafi ama karibu na msafi Kwa hivyo nina mezoea kuzinyoa.

Ndiyo, ni natumia mfumo wa usalama wa vidole katika usalama wa simu, pia usalama wa tarakilishi, yanilaptop, na pia kwenye benki. Hili ni linongeza usalama wa vifaa na pia wa akaunti zangu.

Kulingana na jambo ni ninalo andika, ndivyo ni navyoamua kama nitaandika kwa mkono au kwa kompyuta. Sana sana lakini nimejipata nikiandika kwa kompyuta zaidi, hasa katika mikutano iliyo inayofanyika kwenye kompyuta.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za Tukio, mara kadhaa ninayo kumbuka kwa sasa hivi, ni Tukio la mchezo wa kuigiza, nilioenda mwaka uliopita. Ulikuwa mchezo wa kitamaduni, kutokana na kitabu, tulikokisoma, nikuwa shule ya sekondari.

Mara nyingi wakati wa wekendi natumia wakati ule kupumzika kufanya mambo ni yangu binafsi ambayo singeweza kufanya sababu ya kazi Pia na utumia muda huu kwenda gereji kutembelea marafiki na pia.

A napenda kulala mapema ili pia niweze kuamka mapema Sipendi kuamka njua likishachomoza wakati asubuhi imeenda Hii ni kwa sababu naweza kufanya kazi yangu mingi asubuhi mapema kabla ya siku kuendelea sana na mambo kuwa mingi.

Mimi ni mtu wa kuwahi ama kufika mapema wakati tulipo na mkutano na napenda kufika kama dakika 20 kabla ya masaa tulio agana ili niwe ni nimejipanga na pia kujikimu kutokana na mambo ya dharura ya yanayotokea.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuongelesha, wanapopata ugumu kwa kimaisha ama kikazi Pia kwa kuwasikiliza na kuwapa moyo na pia kwa kuwa kwa kuonyeshea kwamba kila mtu anapitia wakati mgumu masaa muda mwingine.

Ninafanya kazi ya kushirikiana na wengine kwanza kwa kupanga ile kazi, tunaelewa ni nani atafanya kipi katika kazi hii, na pia kwa kufanya mikutano ili tuelewe kila mtu alipofikisha kazi yake, na pia kwa kugawana sifa ya ile kazi inapoenda vizuri.

Njia ya usafiri ninayotumia kila siku labda usafiri kwa gari sababu ndio ninayotumia sana kuenda kazini na pia kwa kufanikisha shughuli zingine za ngu bi nafsi.

Maji ni kinywaji ninachokipenda sana na ninaazimiwa la kunywa maji litambili kila siku Lakini sio kila siku haya ya naafikiana Najipata nimekunyewa litamoja litamoja unusu Lakini pia inamanufaa sana kwa mwili wangu.

Muda wangu wabure nisipo kazini ama na familia nautumia kwanza kwa kupumzika kwa njia ya kufanya mazoezi ama kutazama filamu Pia na nautumia muda ule kwa kujihimarisha kwa njia ya kusoma na pia kufanya kazi zaidi.

Mfereji wa TV natumai kwamba inamaanisha TV series. Ninayofuata kwa saa hii ni show inayoitwa Outlander. Ni kuhusu binti aliye safiri katika wakati na akarudi miaka mia mbili nyuma. Anaendelea kutafuta mpenziwe.

Ninapendelea kitanda kizuri, kisiwe kigumu na wala kisikue kinacho ingilia sana. Hii ni kwa sababu inaniwezesha kulala vizuri na pia inazuia kupata uchungu wa mgongo. Pia inani saidia ninapo amka nising'ang'ane sana. Ikafanya kuanguka.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni chakula kwa ugali sana sana ni kila kwa nyama tuseme ya mbuzi ya ama ya ng'ombe na pia iwe na mboga ya kienyeji kama sukuma wiki ama saga ni chakula kitamu chenye afya na pia kinashibisha.